Mwezi ninaopenda zaidi ni December. Napenda mwezi huu kwa sababu hua na hali ya sherehe, watu hupata muda wa kupumzika, kukutana na familia na marafiki na kutafakari kuhusu mwaka uliopita. Huku wakijiandaa kwa mwanzo mpya. Pia hali ya hewa hua nzuri na mazingira yanajaa furaha.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni huu. Jithamini, uwe mvumilivu na usikate tama. Maisha ayakai sawa kila wakati. Na changamoto ni sehemu ya safari ya mafanikio. Ni muhimu kujiwekea malengo kufanya bidii na kujifunza kutokana na makosa badala ya kuyakataa Pia ningemshauri mtu awe tayari kujifunza kila siku, usikilize Usikilize ushauri wa watu wenye uzoefu na ujizunguke na watu wanao mjenga kimaadili na kimaendeleo hatimaye kuwa mwaminifu kwa nafsi yako na kufanya mambo kwa uadilifu Kwa sababu mafanikio ya kweli huja pale unapoishi kulingana na maadili yako.

Chakula ninachokipenda kula jioni ni chakula chepesi lakini chenye lishe. Kama wali na mboga, ugali na sukumawiki au viazi vilivyo chemshwa na chai. Napendelea chakula kisisho kizito sana ili kiwe rahisi kumengenywa na kunipa usingizi mzuri usiku.

Nguvu zangu kazini ni wajibikaji, bidii na mawasiliano mazuri. Nina uwezo wa kupanga kazi zangu vizuri na kuzimaliza kwa wakati. Pia nasikiliza maoni ya wenzangu kuna kufanya kazi kwa ushirikiano ili kufikia malengo ya pamoja. Zaidi ya hayo, nina uvumilifu na uwezo wa kutatua changamoto. Hata nikikabiliana na shinikizo niko tayari kujifunza mambo mapya kupokea marekebisho na kuboresha utendaji wangu kila siku ili kutokea matokeo bora kazini.

Tabia ya watu inayoni chukiza na kutokuwa waaminifu. Hasa pale mtu anapokudanganya au kuficha ukweli kwa makusudi. Pia sipendi kukosa heshima. Kama kudharau wengine au kutowasikiliza wanapozungumuza. Vile vile uvivu na kutojali majukumu hunisumbua kwa sababu huathiri kazi ya pamoja na maendeleo. Na amini kuwa uwazi, heshima na uwajibikaji ni msingi wa maamuzi mazuri kazini na katika jamii.

Napenda kuamka na jua Kuamka mapema hunipa muda wa kupanga siku yangu vizuri hufanya kazi nikiwa na akili tulivu na kuanza siku nikiwa na nguvu na motisha Pia hunisaidia kutumia muda vizuri kabla ya shughuli za siku kiwanda.

Napotaka kustarehe napendelea kufanya mambo yanayo nipa amani na furaha ngondogo kwa mfano kusoma kitabu kizuri au kuangalia makala za kielimu au za burudani kusikiliza mziki au podcast nayopenda kutembea au kufanya mazoezi madongo ili kuondoa mkazo kuwa na muda na familia na au marafiki kuzungumuza kwa furaha na kucheka Wakati mwingine sitahesabu kwa kinywaji chenye joto kwa ama chai au kahawa huku nikitazama mandhari tulivu Hii inanisaidia kuponya akili na mwili na kuanza tena kazi au masomo kwa nguvu mpya.

Ili kujitunza mimi hufanya mambo yanayoongeza mafunzo ujuzi na maendeleo binafsi kwa mfano kufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara ili kudumisha afya yangu na nguvu kusoma vitabu wa makala zinazoongeza maarifa yangu kimaisha na kitaaluma kujifunza ujuzi mpya kama tekinolojia uongozi au usimamizi wa fedha. Kupanga muda wangu vizuri kuweka malengo na kuyatimiza hatua kwa hatua Pia kuchukua muda wakupumuzika ili akili iwe safi na kuimarisha ubunifu. Hii yote hunisaidia kukuza uwezo wangu na kufanya kazi au masomo kwa ufanisi zaidi. Huku nikijali afya yangu kimwili na kiakili.

Naboresha mchakato ya kazi kwa kutumia mbinu za kupanga, kuangalia na kurekebisha hatua kila wakati kuelewa kazi kwa kina, kupanga vipaumbele, hasa ninaweza kazi muhimu zaidi kwanza na kuangalia ni nini, ni njia gani rahisi na yenye ufanisi ya kutumia kutumia teknologia na zana za kisasa kuendelea kujifuza na kuboresha ushirikiano na maoni ya wenzangu kwa njia hii kazi inakuwa haraka, rahisi na yenye matokeo bora zaidi.

Ninapofanya marafiki wapya napenda kutumia njia za heshima uelewa na mawasiliano mazuri Kuqa mkarimbu na mwenye furaha kuonyesha tabasamu karibu na hali ya kukirafiki uvutia watu kuzungumuza nami kusikiliza kwa makini kunjua ni mtu anapenda nini anafikiria nini na kushirikiana ndizi zake kuna hunda usiano wa zahiri kushirikiana katika shunguli kushirikiana mchezo mafuzo hao shunguli za kinjami Uunda nafasi ya kuwa kufahamiana bizuri Kuonje uaminifu na eshima watu upenda kuwa na marafiki wanaoweza Kuaminiwa na kushirikiana siri zao Kunjitaili kuelewa tofauti Kila mtu ana mtindo na mawazo yake Hivyo kuwa na uvumilifu na eshima tofauti usaidia marafiki wapya kuhisi furaha na usalama karibu nawe Kwa kifufi, kwa mzuri mtulifu na mkarimbu Ndiyo ufunguwa wakupata marafiki wapia wakundumu.

Ndiyo nimewai kuenda maonyesho ya sanaa napenda kuona kazi za wasanii wa ndani na wa kitaifa kwani hunipa msukumo na mawazo mapya pia ni fursa ya kuelewa mitindo tofauti tamaduni na mbinu za kisanii ambazo zinaweza kunisaidia kujenga ubunifu wangu kibinafsi kwa kawaida napenda kuangalia sana za michoro picha na za kazi za mikono kwa sababu hulinganisha historia bunifu na hisia za kisani.